Ninafuata timu ya mchezo wa kandanda inayojulikana kama Harambe Stars. Ni timu ya kitaifa ya mpira wa miguu ya Kenya. Inasmamiwa na shirika la mpira wa miguu la Kenya. Jina Harambe linamaanisha kushirikiana pamoja kwa kiswa hili lenye maana ya kuungana kwa lengo la kufanikiwa. Timu hiyo inaistoria changamano, ikishirikisha katika mashindano mbalimbali ya kima taifa Wamefikia finali ya kombe la mataifa ya Afrika, Marakadhaa, lakini bado kushinda tajikuu wachezaji hawa wamekuwa wenye kasi na nguvu, hasa katika ulinzi na ushambuliaji Hata hivyo, timu imekua na chango mbalimbali kama usimamizi, ufadhili na utatanishi wakimfumo Hivyo karibuni wamekuwa kijitahidi kujenga tena na kuleta wachezaji wenye umri mdogo na ujuzi wakimataifa wakiwa na matumaini ya kufika mbali zaidi katika mashindano ya Afrika na dunia nzima.

Hakika nimejenga zoea zuri la kusoma vitabu mara kwa mara. Siku hizi ninafanya kusoma iwe sehemu ya ratiba yangu ya kila siku. Hata kwa dakika chache tu usiku baada ya kulala. Zoea hili limenikumbusha kila mara kwamba elimu haina mwisho. Na limenipa fursa ya kujifunza mambo mapya, kupanua mtizamo wangu na kukua mawazo yanayokua. Pia ni njia nzuri ya kujivinjari na kuepushika na shughuli za kawaida. Na mabadiliko nilionayo kwa sasa ni wazi, ninaongea kwa uhakika zaidi, naona mambo kwa kina na hata kutatua matatizo kwa urahisishaji zaidi. Nikidumu naamini zitafuata faida nyinginezo.

Wakati ninafanya mazoezi, nafanya mazoezi ya asubuhi, naona ni muda mzuri kuliko jioni, kwanza inanisaidia kuanzisha nguvu na mtazamo chanya kwa siku yangu yote. Pia ninafikia mazoezi haya kabla shughuli nyingi kuanza, hivyo hakuna kukatizwa au kuchoka baada ya kazi. Asubuhi mwili umepumzika nafasi ya kuongezeka kwa kalori siku nzima. Na hua najisikia furaha na mwenendo mzuri baada ya mazoezi. Na hivyo nahisi kuendelea na pia inanipa nguvu ya kushinda mchana kutwa. Pia inanisaidia kuberesha siku yangu nikikuwa na nguvu ya kukabiliana na hali zozote za kiafya siku nzima.

Naam, kwa hakika, ninapenda kujifunza mambo mapya kwa namna inayonifurahisha na kukidhi mahitaji yangu ya kimaendeleo. Kwanza kwa namna ya vitendo na kujihusisha moja kwa moja. Sipendi kujifunza kwa kusoma tu, napenda kujaribu, kutengeneza au kutumia mara moja ninachojifunza. Kwa mfano, kama najifunza lugha mpya, napenda kuongea na watu, kuimba nyimbo, au kutazama filamu katika lugha hiyo. Hii inanisaidia kukumbuka na kuelewa kwa undani. Pia naeza sema kupitia uhusiano na watu na majadiliano. Ninapenda kuwasiliana na watu wenye ujuzi katika fani ninayojifunzia, kupitia maswali, kusikiliza hadithi zao, za uzoefu, na hata kufanya mijadala. Napata mwangaza na vitendo na matatizo halisi. Pia kujifunza kwenye timu au na rafiki hunifanya nidumu na kuwa na hamu. Na naeza elezea pia huwa kwa kutumia teknolojia na vyanzo mbalimbali, ninautumia mtandao kikamilifu, masomo ya video kwenye YouTube, kozi za mtandao, programu, majukwaa ya maswali, jibu, na hata katika mazungumzo, najipanga mtala wangu, nafuatilia maendeleo yangu na kujichagulia mada kulingana na mahitaji yangu ya sasa.

Naam, ninawainisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kuzingatia misingi ifuatayo. Kwanza, ninapanga ratiba ya wazi na kuiheshimu. Inaweka wakati maalumu wa kufanya kazi na wakati wa kujishughulisha na shughuli za kibinafsi, familia na hata burudani. Hii, inanisaidia kuwepusha kuingiliwa kwa pande zote mbili. Pili najitambulisha mipaka, hali ya kazi hailingi wakati wa familia au mapumziko na shughuli za kibinafsi hazingili wakati wa kazi ila kwa dharura tu. Hii inasaidia kuzingatia kila kitu kwa wakati wake. Na pia nazasema huwa ninafanya kazi kwa ufanisi wakati wa kazi. Kwa kujikita na kukamilisha majukumu mapema, ninaweza kuepuka kuchosho na kazi na kujisikia huru wakati wa maisha kibinafsi. Na naeza malizia kusema ninaijali sana afya yangu kwa hiyo hua nafanya mazoezi na pumzika vizuri na kula vyakula vinavyounga mkono nguvu za mwili na akili. Hii inanisaidia kukabili majukumu yote kwa usawa katika maisha yangu.

Nitaeleza jinsi ninavyosherehekea siku yangu ya kuzaliwa na napenda kusherehekea kwa utulivu kwa njia inayonipa furaha ya ndani na kukumbuka mwaka uliopita. Mara nyingi huwa nachagua kufanya jambo jipya au la kufurahisha lililo na maana kwangu sana. Kama vile kutembelea sehemu nzuri, kujifanyia sherehe ndogo na hata kujitolea wakati. Huwa na mara nyingi napenda kushiriki na familia na marafiki wa karibu. Hata hivyo, siku kadhaa napenda pia kupumzika peke yangu, kutafakari, kuandika malengo ya mwaka mpya, au kujitendea zawadi ndogo ya kibinafsi. Huwa nakumbuka sherehe ya kuzaliwa, ndiyo, siku ya kuzaliwa niliyo hisherekea kwa na wazazi wangu wakati nilipokuwa mdogo. Tulikwenda kwenye bustani, ya wanyama na mwisho walinipa kitabu kilichokuwa na hitaji sana. Ilikuwa siku rahisi lakini ilijaa upendo na kukumbukwa. Chakula ninachokipenda ni naezasema huwa napenda keki ya chokoleti, yenye krimu nyepesi au mara nyingine kikombe cha barafu, cha vanila na matunda. Pia napenda kula chakula nilichokipenda tangu utotoni kama vile pilau ya kuku na kachumbari kiasi. Ningependa kupokea zawadi ya uzeefu na elimu kama vile kozi ya kujifunza ufundi mpya, tiketi ya safari ndogo au hata kitabu cha kusoma na kujifunza. Pia zawadi zinazotokana na fikra za kina kama barua ya moyo au kumbukumbu iliyokusudiwa zinaniumiza moyo zaidi.

Ninaipanga kazi yangu ya wiki kwa njia ifuatayo. Kwanza ninatengeneza orodha ya majukumu. Kwa hiyo ninatazama kalenda na kukusanya kila kazi, mradi na mikutano ya wiki hiyo. Hii inanisaidia kuona picha nzima na kuepuka kusahau jambo muhimu. Pili hua nagawa kazi kwa siku na kuweka vipaumbele. Ninaamua nikipi cha kufanya kila siku kwa kuzingatia muda unaoitajika na umuhimu wake. Ninajenga ratiba yenye kiwango cha uwezo na kujiachia nafasi ya kushughulika na ghafla. Na pia ninaweka muda maalum kwa ajili ya kina na ubunifu kwa mfano asubuhi ninapata mawazo makali. Hivyo ninaweka saa chache bila usumbufu kwa ajili ya kazi ngumu za kiakili. Na saa nyingine za mchana kwa ajili ya mikutano na majibu ya haraka. Na ya mwisho ninakadiria na kusasisha kila siku, baada ya kila siku ninaangalia nimefika wapi, ninarekebisha ratiba ya siku inayofuata, na hivyo kudumisha mwendo wenye ufanisi hadi mwisho wa wiki.

Naam, ninatazama video mitandaoni kwa vipengele vitatu. Ya kwanza ni YouTube, ni chanzo changu kikuu cha video kwa sababu ya utofauti wake mkubwa wa maudhui. Kwa hiyo ninapenda kuwa na wezo wa kutazama mafunzo ya kina, nyimbo, vijisehemu vya burudani, na hata matangazo ya matukio ulimwenguni. Kuna kitu kwa kila hisia na haja na mara nyingi ninatumia kusoma au kufurahia uhalisia wa matukio kupitia viongozi tofauti. Na pia huwa natumia TikTok kutazama video ni eneo la vumbuzi wa haraka na maudhui mafupi yenye nguvu. Kupenda jinsi inavyoniletea ucheshi, mtindo mpya, videkezo vya maisha na hata habari za hivi karibuni kwa muundo rahisi na wa kuvutia. Mfuatiliaji wake wa For You page mara nyingi unifungulia vitu vipya nisivo vitarajia na siwezi kukataa kuvutwa na video fupi zenye hadithi au study. Na pia huwa natazamia video zingine katika Instagramu inanikaribisha katika ulimwengu wa taswira, zenye urembo na hadithi za kina. Mara nyingi ninatumia Instagramu kufuata watu na mashirika ninayo wapenda, kuona safari za wenza, mafunzo ya uchoraji wa sura, michezo na pia kupata motisha au shauri wa maisha kutoka kwa watu wenye ushawishi. Maudhui yake mara nyingi yana mwenendo wa kisanaa na yanaweza kuwa ya kufikirisha au kuelimisha kwa njia ya burudani.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kitaifa kwa uangalifu sana, na kuna vitu kadhaa, nina vinavyonivutia. Kwa hiyo habari za kama vile habari za kisiasa na kiuchumi, mara nyingi huwa ninaangalia mabadiliko katika uongozi wa nchi muhimu, mikutano ya kimataifa, kama vile umoja wa mataifa au nato, na makubaliano ya kiuchumi, Hii inanisaidia kuelewa mwelekeo wa ulimwengu na ushawishi wake wa kiafrika na nchini. Na pia maendeleo ya kiteknolojia na sayansi ninafurahia kusikia juu ya uvumbuzi mpya katika sayansi, teknolojia na utafiti wa anga. Hasa mabadiliko katika ubunifu wa magari ya umeme na utafitu wa afya hupata uangalifu wangu. Na pia michezo na utamaduni kama shabiki wa mchezo inafuata mashindano makubwa ya kimataifa kama kombi la dunia, michezo ya olimpiki na mashindano ya kandanda ya klabu bingwa. Pia matukio ya utamaduni kama vile tuzo za filamu, muziki na sanaa yanavutia kwangu. Na maswala ya kimazingira na mabadiliko ya tabia nchi, pia nayo ni jambo la hali kama jambo ya hali ya hewa na jinsi dunia inavyojibu na hatua za kulinda mazingira. Ninaangalia mikataba kama adhari za mabadiliko ya tabia nchi na jitihada za kudumisha utunzaji wa asili. Na huwa natumia vyanzo mbalimbali, vyombo vya habari vya kimataifa, mitandao ya kijamii na hata majukwa maalumu ya habari kwenye simu. Pia mara nyingi hujiunga na mijadala mtandaoni ili kusikiliza podcasti ili kupata machanganuo zaidi. Kwa ufupi, kufuatilia matukio ya kimataifa, kunanifungua akili, kunanipa mtazamo pana, na kunisaidia kuwa na ukwe kuelewa kwa kina kuhusu yanaotokea dunia ni kwote.

Ninalala kwa masaa sita kwa usawa naona muda huo unanitosheleza kwa kiasi kikubwa. Maranyingi ninaweka mpango wa kulala na kuamuka kwa wakati maalum. Hivyo ninaunda tabia thabiti ya usingizi. Licha masaa sita ninazingatia ubora wa usingizi sana kwa sababu ninaepuka kutumia vifaa vya kielektroniki kabla ya kulala. Na pia ninajaribu sana kujikataza kutafakari mambo magumu siku. Ninafanya mazoezi mazito mchana kutwa ili mwili upate uchovu unaosaidia kulala vizuri. Hata hivyo, kuna siku nyingine napata masaa saba usiku. Hasa, ikiwa wikendi au wakati mwili unahitaji kupumzika zaidi. Kimsingi ninaamini kulinga masaa ni vyema kulenga na ubora. Usingizi mzuri unanikabili vizuri kwa siku inayofuata.

HHwa ninajifurahisha wakati nikiwa na furaha kwa njia zifuatavyo. Kwanza, huwa nakitumia wakati wa watu wanaonifurahisha. Kama familia, marafiki wa karibu au wapendwa, kujadiliana, kucheka pamoja, au hata kufanya shughuli rahisi kama kula nje. Inaniletea furaha ya kuungana. Pili napenda kufanya shuhuli za kujiongoza na kujifunza kipya. Kama vile kutazama filamu nzuri, kusoma kitabu cha kuvutia, kujifunza ujuzi mdogo mdogo wa kiteknolojia, au hata kutengeneza kitu kwa mikono hii inanipa furaha ya kibinafsi na hisia ya kukua. Lakini pia burudani ya mwili na mazingira huwa ni lazima kwangu. Kufanya mazoezi rahisi kama kutembea kwenye bustani, kucheza muziki ninaoupenda, au kushiriki katika mchezo rahisi kama mpira wa miguu au kucheza. Kujihusisha kimwili, husaidia kutolea nje furaha na nishati. Na pia naweza malizia kusema wakati mwingine napenda kukaa chini na kutafakari. Nikishukuru kwa sababu za furaha na kujikumbusha mafanikio yangu au kujipanga kwa mambo mazuri yanayokuja, hii inanipa furaha ya ndani na utulivu ambao unaendelea hata baada ya tukio la furaha kumalizika.

Nina pata motisha kazini kutokana na vitu vingi, lakini nitazungumzia kuhusu vitu vichache. Kwanza, ni malengo na maono yanayonivutia. Ninaamini kutoa lengo la kufikia. Hasa, wakati ninaona jinsi kazi yangu inavyoweza kuleta mabadiliko, madogo au makubwa kwenye mradi, timu au hata jamii, huwa ninajiona nikiwa na mchango. Pili, mazingira ya kazi na uhusiano na wenzangu, furaha ya kufanya kazi na watu wenye ujuzi, wanao nisaidia na kuleta mawazo mazuri huimiza moyo wangu, pia ushirikiano na msaada watimu, hunifanya nisikie kuwa nisehemu ya jambo lenye thamani sana. Na fursa ya kujifunza na kukua kila siku, pia ninafurahishwa na mambo mapya, ninayojifunza kazini, ujuzi mpya, changamoto, zinazoni uwo, na hata makosa ya ninayoyafanya na kufanyika kazini. Ukuaji wangu wakitaaluma na kibinafsi ni kichocheo kikubwa na ya mwisho naweza zungumzia kwamba tuzo na uthibitisho wa mchango wangu Sio tu pesa bali pia uthamini Sifa au hata kuonekana kwa jitihada zangu Huwa ninapata hamu zaidi wakati nahisi kazi yangu inathaminiwa na inaleta matokeo mema.

Wakati wa jua kali napenda kufanya mambo yanaonikimu na kunilinda, kwanza kabisa napenda kukaa ndani kwa utulivu, ninaweza kujilisha kwenye kitabu kizuri, kutazama filamu au kusikiliza muziki mzuri. Hii inanipa fursa ya kupumzika kimwili na kufurahia burudani bila kuumia na joto la nje. Na pia napenda kufanya shughuli za majini ikiwezekana, ninaweza kuenda kwenye bwawa la kuogelea, au hata kutumia besheni ndogo nyumbani kujisikia furaha na kupoza mwili. Maji hutoa faraja haraka kutoka kwa joto. Napenda kutayarisha vinywaji baridi na vitafunio vyenye maji kufanya vitu vya majimaji kama matunda, kunywa maji ya limau na asali au hata kutengeneza ice cream nyumbani hizi ni fursa ya kujiburudisha na kudumisha maji mwilini na pia mwisho naeza sema kama ni lazima kutoka nje Napenda kutafuta kivuli na kufanya mazoezi rahisi kama kutembea kwenye bustani ya miti, kuketi chini ya miti na kuandika au kushona nguo nyepesi zinazoruhusu hewa kupita na nimejiepusha na jua kali kati ya saa nne asubuhi na saa kumi ya alasiri.

Ninapendelea kusoma na kuandika kwa jumla, kwa njia tofauti, lakini kwa ujumla kusoma kunanipa fursa ya kuingia kwenye ulimwengu ya wengine, kupata maarifa mapya na kupanua mtazamo wangu, kila kitabu au makala ni njia ya kujifunza bila kuanza kutoa sifuri. Na kuandika kwa upande mwingine, kunaniruhusu kutoa mawazo yangu, kujenga hadithi zangu mwenyewe na kuzungumza na wenye kusoma kwa sauti yangu ya kibinafsi, ni njia ya kutengeneza, sio tu ya kuchukua. Hata hivyo kuna wakati ninapopendelea kusoma, hasa ninapohitaji kukimbizwa na mawazo, kutafuta jibu la swali, au kujivinjari katika hadithi ya kuvutia. Na wakati mwingine napendelea kuandika haswa ninapohisi kujaa mawazo, hisia au fikra zinazohitaji kutolewa nje, huwa nahisi kuridhika na uhuru wa kuunda kitu kutoka kwa mawazo yangu mwenyewe. Kimsingi zote mbili zinanikamilisha kusoma hunipa mafuta ya kufikiri na kuandika hunipa njia ya kutoa ma mawazo.

Hakika nina kipawa cha kuimba ambacho nimekikuwa toka utotoni. Nilikuwa nikihusishwa na mziki mara nyingi na kwa muda nikajikuta nikijua kuweka sauti kwenye melodi bila kujifunza rasmi mwanzoni. Hiki kipawa kimeniendeleza kwa kujiunga na kwaya shuleni, kushiriki katika tamasha za mziki na pia kujifunza mbinu za uimbaji kutoka kwa wale waliokuwa mbele yangu. Siku hadi siku nimejaribu kujenga ujasiri na ubora wa sauti yangu. Kupitia kuimba, nimepata fursa ya kushiriki hisia, kutoa faraja na hata kuleta furaha kwa wengine. Mimi huwa najisikia huru zaidi na kuunganishwa na wale wanaonisikiliza. Sasa ninaendelea kukitumia kipawa hiki kwa wapenzi, wakati mwingine nikiimba katika hafla ndogondogo na wakati mwingine nikijitolea kwa ajili ya burudani ya kibinafsi na pia ya jamii kwa ujumla.

Na ninalinda faraha yangu mtandao ni kwanjia zifuatazo. Kwanza kabisa, nina thabiti ushiriki wangu wa taarifa binafsi. Huwa sitoi habari kwa namba ya simu, anwani ya nyumbani, au picha za familia kwenye mtandao ya kijami. Pia natumia jina bandia, au toleo la jina linaloficha utambulisho wangu kamili. Pili ninaimarisha usalama wa akaunti zangu. Ninaweka nenosiri ngumu na tofauti kwa kila tovuti na ninatumia udhibitishaji wa hatua mbili pale inapoweze kana. Pia uwa nina sahihisha programu na kufunga programu za kuthibitisha usalama kwenye vifavya angu. Tatu ninatumia viwekaji na programu zinazolinda faraha. Kwa mfano, wakati nikiwa kwenye mtandao wa uma, programu za kuzuia mtandao na kivinjari kilichowekwa kwa kulinda habari. Na pia uwa ninaangalia vibaya ruhusa za programu na programu. Nahakikisha kwamba programu natumia zina ruhusa za kuhusiana na data yangu kwa kile kinachoitajika. Mara kwa mara, ninafuta historia ya uvinjari na kukata ruhusa kwenye tovuti ambazo sizi tumi itena.

Weekend ni natumia kwa utaratibu na nirekebisha kwa wiki nayokuja. Kwanza ninapumziko kwa kulipiza usingizi. Maranyingi huamuka bila alamu nafanya chai au kahawa pole pole na kukaa na kutafakari au kuangalia televisheni kwa utulivu. Ili kuanza siku kwa raha. Pili ni nafanya shuli za nyumbani zilizokuwama. Hii ni pamoja na kusafisha vyumba, kupiga pasi na kupanga vitu vya wiki. Hata hivo sizirusu shuilihizi kuchukua siku nzima na zipanga kwa mda maalumu ili kupumzika bado ni kipa umbele. Tatu, nakitumia wakati na familia na marafiki, hii naweza kuwa kulacha kula chachamcha, pamoja, kutembea kwenye busani, kucheza mchezo nyumbani, au hata kutembelea jamaa, wikeni ndiyo wakatibora wakudumisha usiano. Ya mwisho anapende kujishulisha na shuli ya ubinafsi au buridani, ninaweza kusoma kitabu kilicho kikuaza, kucheza mchezo kwenye simu au kompyuta, kutazama filamu au vipindi, au kujaribu mapishi mapya jikoni. Hizi ni fursa za kufanya kile inachokipenda bila kukumbuka na naratiba ya kazi.

Napenda sana hewa ya jua kidogo na upepo mwepesi. Hali hii ya hewa inanikumbusha wakati wa wastani. Usio na ukali wa jua wala baridi kali ya upepo mkali. Jua hilo la upole linapambazuka kwa wema. Likitoka, mwangaza mweupe unavutia macho na kuangazia kila kitu kwa ukarimu bila kuchafua macho. Joto lake ni la kifafa, linajenga hisia ya amani ndani ya mwili, likifanya ngozi ihisi upole na utulivu.. Pia mwanga, mzuri unafanya rangi za mazingira zionekane zaidi ya kawaida. Nyasi na kijani, maua ya rangi anuwai, na hata mbingu ya samawati huwa na uhai unaovutia. Upepo mwepesi unapovuma kwa upole ni kama zawadi ya baridi inayofika papo hapo kukomboa mwili kutoka kwenye joto la jua. Huvuma hewa safi kwenye uso, ukileta pumzi ya kutuliza na kusafisha akili. Hunasa harufu nzuri za mimea, udongo baada ya mvua na hata harufu ya maandalizi ya chakula kutoka majumbani upepo huu walaini ubebe sauti za asili, pamoja nayo mazungumzu ya ndege, upepo wa majani na hata vishindo vya mbali vya watu wakifanya shughuli. Huu ni upepo usiotisha, bali unamwalika mtu atembee nje na kuzamisha akili yake katika utulivu wa asili. Hali ya hewa inafanya shughuli nyingi za nje, kuanzia kutembea kwa raha, kukimbia kwa mwendo wa wastani, hadi kukaa chini ya mti na kusoma kitabu. Inafanya kila shughuli iwe ya kufurahisha na isiyochosha. Hewa ya aina hii huwavutia watu nje ya nyumba, ili wafurahie mazingira ya wazi na kujisikia huru. Inafaa kwa siku za kupumzika pamoja na familia au marafiki, au hata kwa kukaa peke yako na kufurahia utulivu. Kiafya, mchanganyiko wa jua la upole na upepo mwepesi una faida nyingi. Jua linasaidia mwili kutengeneza vitamini D, ambayo ni muhimu kwa mifupa na afya ya akili. Upepo mwepesi husaidia kupunguza mkazo na kufufua hisia chanya Hali hii ya hewa inafanya kuwa kufanya mazoezi, kutafakari, au hata kufanya kazi ya ubunifu nje husaidia kuongeza mwelekeo na kutuliza fikra, hivyo kuleta usawa katika maisha yetu ya kila siku. Na kimaadili na kijamii, hewa ya jua kidogo na upepo mwepesi huleta watu pamoja. Siku kama hizi, watu hukutana kwenye bustani, uwanjani, au hata kwenye maduka ya nje kwa majadiliano na sherehe ndogo. Inawafaa watoto kucheza na kujifunza mazingira na kuathiri vizuri kiroho, hewa nzuri huleta tabasamu, huruma na hamu ya kushirikiana. Hali hii ya hewa kwa ujumla inaweza kuitwa baraka ya asili. Yaani inatufanya tuamini uzuri wa ulimwengu na kutukumbusha umuhimu wa kufurahia maisha kwa upole na shukrani.

Ndiyo, mimi huwa ninatumia mitandao ya kijamii kwa kiasi kikubwa kila siku kama sehemu ya maisha yangu ya kisasa. Mitandao hii kama vile Facebooku, Instagramu, Twitter na WhatsAppu imekuwa njia kuu ya kuwasiliana na kushiriki maisha yangu na jamii yangu ya kimtandao. Kwa mfano ni natumia Facebook kuwa na uhusiano na marafiki na jamaa walioko mbali, kushiriki picha na visa toka kwenye shuhuli za kila siku na hata kufuatilia habari za kimataifa na za ndani. Pia kupitia matangazo na makundi maalum ninaweza kujifunza mambo mapya na kuchangia mijadala mbali mbali juu ya maswala yanaonihusu moja kwa moja. Matumizi yangu ya instagramu yanahusu hasa utunzaji wa uhusiano na kisanaa na ubunifu na kupitia instagramu ninaweza kuangalia picture na video za kuvutia kutoka kwa watu wenye vipaji mbalimbali ulimwenguni. Na ninaipenda mitandao hii kwa sababu inanipa fursa ya kubadilisha mawazo ya kiteknolojia na mara nyingi huduma zake za matangazo, hunipa ufahamu wa aina mbalimbali za bidhaa na huduma ambazo zinaweza kunifaa katika maisha ya kila siku. Pia kupitia Instagramu ninaweza kuwa na mwingiliano na watu wenye mitazamo na uzeefu tofauti na hivyo kupanua upeo wangu wakutambua mambo. Upande mwingine WhatsApp ni chombo kikuu cha mawasiliano ya haraka na ya karibu. Kwangu, ninaitumia kwa mazungumzo ya kila siku na familia na marafiki kwa kupanga mikutano na hata kwa kazi. Kupitia vikundi vya whatsappu ninaweza kushirikiana na wenzangu kuhusu mambo mbalimbali na kupata usaidizi wa haraka unapohitajika. Mitandao ya kijamii kama hii imerahisisha maisha yangu kwa kutoa urahisi wa kupeana taarifa kwa wakati halisi bila kujali umbali wowote. Hata hivyo, ninajua kuwa matumizi yake yanahitaji uangalifu kuhusu salama wa taarifa zangu na uakika wa kutuaminisha habari zisizo thibitishwa. Na kwa upande mwingine, Twitter naipenda kwa sababu ya uwiano wake wa haraka katika kutoa habari za hivi punde na kuchangia mijadala ya kisiasa, kiuchumi na hata kijamii. Kupitia Twitter ninaweza kufuatilia watu mashuhuri, vyanzo vya habari na mashirika mbalimbali na hivyo kukaa katika hali ya sasa na mambo yanaotokea duniani. Ninafurahia kushiriki maoni yangu na kusoma maoni ya wengine juu ya mada tofauti. Ingawa ninahitaji kuhakikisha kwamba mazungumzo yangu ni ya hekima na yanachangia katika kujenga na wala sikuharibu. Hata hivyo ninatambua kwamba matumizi ya mitandao ya kijamii yanaweza kuwa na athari mbaya kama hayatumiwi kwa uangalifu. Kwa mfano kutumia muda mrefu sana kwenye mitandao ya kijamii kunaweza kusababisha kupoteza muda wa kufanya shughuli nyingine muhimu kama vile kusoma, kufanya mazoezi au hata kuwa na muingiliano wa uso kwa uso na watu. Kwa hivyo ninajaribu sana kuthibiti matumizi yangu kwa kuweka mipaka ya wakati na kuhakikisha kwamba ninatumia mitandao hii kwa njia inaonifaa na isiyoniathiri vibaya kiakili na kijamii na wala pia haiwezi kuniathiri kwa kazi zangu na katika pia kujiendeleza kwangu.

Jinsi ninavyo jitahidi kueka afya nzuri naam kuwakikisha nina afya nzuri ni jambo muhimu sana kwangu na ninalifanya kwa uzito kwa njia mbalimbali. Kwanza kabisa ninajitahidi kula vyakula venyelishe kamili, bora na mizani kwa kila siku. Nina jiepusha na vyakula vilivio chachuka vyenye sukari nyingi na mafta mengi na badala yake ninazikumbatia vyakula kama matunda, mboga, nafakanzima, protein inye pesi, kama vile samaki, kuku na mboga za majani na hata pia maziwa. Ninajizoesha kunywa maji kwa kiasi kikubwa zaidi ya vinywaji vilivyotiwa wa sukari na kwakikisha kwamba chakula changu kina idadi sahii ya kalori kulingana na shulizangu za kila siku. Kwa kufanya hivyo, ninaimarisha mwili na kuondokana na hatari ya magonjwa kama sukari, presha ya damu na uzito kupita kiasi. Pili, mazoezi ya mwili ni msingi wa maisha yangu kwa ajili ya afya, hata kwenye ratiba nzito ya kazi, napanga angalau dakika salasini hadi sitini za mazoezi kila siku, nikifanya hivyo naweza kuburidika akilini na mwilini, kupunguza mkazo na fatha na kuhimili kazi na maisha kwa uraisi zaidi. Tatu, ninatilia manani sana afya ya akili na hisia na ninaelewa kua afya sio tu mwili bali pia ni ujumuisha mwelekeo na kiakili na kihemko. Kwa hivo na jitahidi kujiepusha na mkazo wa mda mrefu na kujishulisha na shuli zinazoniletea furaha na utulivu kama vile kusoma vitabu, kusikiliza mziki, kufanya meditesheni na yoga na hata kuwa na mazungumzo ya kina na marafiki na familia. Pia nina zoea kulala kwa wakati wakutosha usiku kwa kawaida masa masaba ama nane ili mwili na akilizangu zipate nafasi ya kujipumzisha na kukarabati. Pia ninaendesha mara kwa mara uchunguzi wa afya na matibabu ya utabibu. Atakama sijisiki dalili zozote zile nakuenda hospitali kwa uchunguzi wa mara kwa mara ili kuwakikisha kwamba hali yangu ya afya iko katika hali nzuri. Na pia ninafuata ushauri wa madaktari na watalamu walishe na kuchukua hatuwa za kujikinga didi ya magonjwa hatari kama vile kupata chanjo na kufanya uchunguzi, wamara kwa mara, wavya shiria vya afya, kama vile viwango vya sukari na uyani wa mifupa. Mwisho napenda kuhishi kwa mazingira safi na enye usafi na kuhishi kwa tabia nzuri. Kwa mfano, ninajiepusha kabisa na kufuta sigiara, unyuaji wa pombe kwa kiwangu kikubwa na matumizi ya madawa ya kulevia na hata kujiepusha na ushiriki katika mazingira hatari. Pia ninafanya bidii kuwakikisha kwamba nyumba na ofisi zangu ziko safi, zenye hewa safi na zenye mwanga wakutosha. Hii inasaidia kuzuhia mambukizi ya magonjwa na kuimarisha afya ya mdamrefu. Na kwa ufupi, ninachukulia afya nzuri kama mali ya damani sana. Na ufanya bidii kwa kila namna kuifathi na kuiletea kwanzia lishebora, mazoezi ya mara kwa mara, hadi utunzaji wa akili na isia. Nafikiri kwamba kwa kila siku na kwa kila hatua ninaweza kujenga maisha ya afya na ya furaha.

Kuhusu swali lako, inatembelea mahali paibada, mara kwa mara, hasa kila jumapili kama sehemu ya hutaratibu wangu, wa kila wiki na kama msingi wa usiano wangu na mungu, pamoja na jamii ya waamini. Jumapili zangu mara nyingi huanza na kutembelea kanisa la karibu ambapo ninaweza kushiriki katika ibada ya pamoja na kusikiliza mafundisho wa kiroho na kuungana na wengine katika kuimba nyimbo za sifa na maombi. Hii haileti tu utulivu na nguvu kirohoni mwangu, bali pia inanikumbusha maadili na misingi ya maisha inayostahili kutunzwa. Na pia kwa kushiriki katika majukumu ya kanisani, kama vile usafi, utunzaji na watoto wadogo wakati wa ibada, au hata kusaidia katika shuuli za kijamii zinapopangwa na kanisa na jisikia kuwa sehemu ya jumuia inayogawana imani na msaada. Mbali na ibada za jumapili, mara nyingi napataga nafasi ya kuudhuria mahali paibada wakati wa siku kuu za kikristo kama vile krismasi, pasaka na sherehe nyinginezo za kiroho Wakati huu, mahali pa ibada huwelezwa kwa mapambo na hali ya furaha na huduma za ibada huwa za kina zaidi, zikileta maana mpya na ufahamu ya kina kuhusu imani. Na wakati huo ninaweza pia kushiriki katika matukio maalum kama vile kuimba, choir, kusoma maandiko matakatifu au hata kusaidia katika maandalizi ya sherehe, jambo linalizidisha husiano wangu na mungu na jamii ya kanisa. Katika maisha ya kila siku, napenda pia kutumia wakati wangu, wakibinafsi, kwa maombi na kutafakari. Na mara nyingi hata ukaa katika sehemu tulivu, ndani ya kanisa au hekalu la karibu wakati ninafursa hasa wakati na hisi mkazo au hitaji la kuongea na mungu hizi siyo ziara zilizopangwa, pali ni safari za kiroho, zinazotokana na mahitaji ya ndani na mara nyingi hufanya mahali pa ibada kwa kivutio cha utulivu na hukaribu na mungu. Kadharika ninaweza kuhudhuria mahali pa ibada katika hafla maalum za kijamii au kibaada kama vili harusi, msiba, ibada ya kumbukumbu ata walsha za kiroho na samina katika hafla kama hizi naona tamani ya mahali pa ibada situ kama mahali pa kuabudu bali panama mahali pa kuunganisha jamii, kutoa faraja na kushirikisha maadili ya pamoja. Hii inanifundisha mengi kuhusu nguvu ya imani katika kukabiliana na mambo mbalimbali ya maisha. Hata hivyo, kuna nyakati ya mbazo ratiba ya kazi au mazingira ya maisha ya naweza kupunguza, mara ya ziara zangu lakini bado na jaribu kudumisha mazoe ya kuhuduria ibada kwa udhabiti kwa mfano wakatu wa safari au kazi nje huwa najaribu kutafuta makanisa ya karibu au kushiriki katika huduma za mtandaoni kama njia mbadala kwangu muhimu siyo idadi kamili ya mara ya kuhuduria bali utii na udumishaji wa usiano na mungu na jamii ya waamini Kwa ujumla, mahali pa ibada ni sehemu muhimu ya maisha yangu na kiroho na ya jamii kwa kuhuthuria kwa mara kwa mara najikuta kimarisha imani yangu huwa na usaidizi wa jamii na kupata mwongozo na nguvu katika safari yangu ya imani ya kila siku.

Jinsi ninavyofanya wakati wasiwasi umetanda maishani mwangu. Wakati ninahisi wasiwasi, kwanza kabisa najitahidi kutambua chanzo cha hali hiyo ya kufadhaika. Hii inanisaidia kuelewa hasa ninini kinanisumbua na kwanini nahisi hivyo. Mara nyingi ninatumia mbinu ya kuandika mawazo na hisia kwenye daftari maalumu. Kupitia kuandika, kuna niulia mzigo wafikira zilizo changanyikiwa na kuzipanga vizuri zaidi na maranyingi baada ya kuandika ninahisi mzigo umepungua kwa kiasi ki kubwa Pia, kusoma, baadaye yale niliyoandika huweza kunisaidia kutambua mwelekeo au hata suluhisho ambalo sikuwa na liona wakati huo Hii ni njia rahisi lakini yenye ufanisi sana kwangu. Pili napenda kutafuta utulivu wa mazingira hasa kwa kufanya mazoezi ya kupumua kwa kina. Mara nyingi napiga hatua kidogo kuenda kwenye chumba tulivu na funga macho na kuzingatia kwenye pumzi yangu. Ninapuliza pole pole kupitia pua, kushikahewa kidogo, kisha kuiruhusu kutoka kinywani kwa taratibu. Hii husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kurejesha uwiano wakimwili na kiakili. Wakati mwingine ninaweza kutumia mudamfupi wa meditasheni uliongozwa kwa kusaidia kwenye simu au ususani ikiwa wasiwasi ni mkubwa sana na nahisi sina nguvu ya kufanya mambo mengine. Tatu naweza sema kuwa mazungumzo na mtu anaesikiliza kwa makini kama rafiki, mshiriki wa maisha au hata mtaalamu wa usaidizi wa kisaikolojia ni muhimu sana kwangu. Kutoa mawazo na hisia kwa sauti kuna nikumbusha kwamba siko peke yangu katika hali nilionayo. Na maranyingi mtu mwingine anaweza kutoa mtazamo mpya au ushauri ambao haukuwai kuja akilini mwangu. Hata kama hakuna suluhisho maalumu linalotolewa, hisia ya kuelewa na kutambuliwa inapunguza uzito wa hisia hizo na kunipa nguvu ya kukabiliana na tatizo. Lengine naweza sema huwa na jishuhulisha sana na shughuli zinazochukua fikra zangu na kutoa matokeo ya haraka kwa mfano kusafisha na kupanga mazingira yangu ya nyumba, kusoma sehemu ya kitabu kizuri, kutengeneza chai ya maziwa au hata kufanya mazoezi ya mwili mdogo mdogo kama kunyoosha misuli ama kuzunguka zunguka. Shughuli hizi ingawa rahisi zinanipa hisia ya kuthibiti na mafankio na kwa kiasi kikubwa zinabadilisha mwelekeo wa mawazo kutoka kwenye fikira tatizo hadi kwenye kufanya jambo lenye matokeo. Mwisho naweza sema huwa na jitahidi kurekebisha mtazamo wangu Wakukumbuka nyakati zilizopita, nilizozishinda kukumbuka jinsi, nilivyoweza kukabiliana na halingumu zamani Kukanipa tumaini na kujiamini kwamba nina uwezo wa kupita hali hii pia Wakati mwingine hata kujitolea kwa shughuli ndogo za kibinadamu zinazotoa furaha kama kucheza na mnyama, wakipenzi kuangalia picha za zamani au hata kupika chakula maalumu huniweka katika hali ya furaha na kukumbusha kuwa maisha ya navipengele vyema pia Kwa ujumla, naweza zungumza kwamba njia zangu za kukabiliana na wasiwasi zinahusisha mchanganyiko wakujieleza kwa mawazo utulivu wa kiakili ushirikiano na wengine shughuli zinazolenga matokeo na kurekebisha mtazamo pia. Hizi zote huwa zina nisaidia kurejesha usawa wangu wa ndani na kunifanya nijiweke tayari tena kukabiliana na maisha kwanguvu na umakini.

Matamanio yangu ya maendeleo katika jamii ni kama yafuatavyo, kwanza kabisa ningependa kuona uimarisho wa mfumo wa elimu katika jamii yetu, ukiwa na lengo la kutoa maarifa ya kina na stadi za kimaisha, na sio tu kukariri na kupita mtihani. Elimu inayolingana na mahitaji ya sasa na ya baadaye inahitajika. Ikiwa ni pamoja na kujumuisha teknolojia, ujasiri ya mali na ujuzi wa kijamii katika mitaala. Shule na vyuo vya juu vifunguliwe kwa wote, bila kujali hali ya kijamii na kiuchumi na ziwe na rasilimali za kutosha kama vitabu, kompyuta na maabara. Elimu ya watoto na vijana inapaswa kuchochea ubunifu, utafiti na fikra huru na sio kuwafunga katika mfumo usioruhusu mabadiliko. Hii itawasaidia watoto wa leo kuwa wabunifu, wa kesho na kuchangia kwa ufanisi katika maendeleo ya taifa. Pia ningetamani kuona jamii inayojali afya ya wanajamii wake kwa namna ya kina. Hii inahusisha sio tu kuanzisha vituo vya afya vilivyo na matibabu ya kiwango cha juu na vifaa vya kisasa. Bali pia kuhakikisha kuwa, kila mtu anaweza kupata huduma hizi kwa urahisi na gharama nafuu. Zaidi ya hayo, ningependa kuona uhamasishaji wa afya ya akili, upunguzaji wa unyanyasaji na madawa na pombe za kulevya na elimu ya afya kwa umma, juu ya lishe bora na mazoezi. Afya ya jamii inapaswa kujikita katika uzazi wa mpango, ufuatiliaji wa wagonjwa, wa muda mrefu na utunzaji wa wakongwe, hasa wazee, kwa heshima na utunzaji wa kimaadili. Pia ningependa kuzungumzia napenda sana kushuhudia uimarishaji wa ustawi na kiuchumi, hasa kwa kuinua hali ya maisha ya watu wadogo na wenye uhitaji mkubwa. Hii inaweza kufanyika kwa kuunda fursa za kazi zinazolingana na soko la kazi, kusaidia ujasirimali kwa mikopo na mafunzo na kuimarisha miundo mbinu ya kiuchumi kama barabara, umeme na maji safi. Pia ningependa kuona jamii inayozingatia usawa, wa kijinsia na fursa sawa kwa wote bila ubaguzi wa rangi, dini au asili. Hii itawafanya watu wote kujisikia wa dhamani na kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya jamii yote. Na kitu chingine ningependa kuzungumzia ni kuwa ningetamani kuona jamii inayolinda na kuthamini mazingira. Hii inahusisha kupanda miti, usimamizi bora wa taka, matumizi ya nishati safi, na uhifadhi wa maliasili kama maji na ardhi. Elimu ya mazingira inapaswa kuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Na serekali za mitaa zifanye ushirikiano na wananchi katika kupanga na kutekeleza miradi mbalimbali ya kudumisha usawa wa kiekolojia. Jamii inayojali mazingira, inaweza kudumisha afya na uzuri wa asili kwa vizazi vijavyo. Mwisho kabisa ningependa kuzungumzia, ya kuwa ningependa kuwaona watu wakiwa na fikra huru, wenye utamaduni wa ushirikiano na mshikamano. Hii inahitaji uimarishaji wa mifumo ya ushirika kwa kijamii, usimamizi wa haki na utawala bora, na kukuza maslahi ya pamoja katika kutatua changamoto za kijamii. Kwa hivyo, ningependa kuona vijana wakichangamka katika shughuli za kijamii, wazee wakiheshimiwa na kushirikishwa katika maamuzi, na familia zikiwa na msingi imara ya kimapenzi na msaada. Haki, amani na mshikamano, vinapaswa kuwa msingi wa kila hatua inayochukuliwa katika jamii.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki na chombo cha muziki ninachopenda kupiga ni gitaa na kwa kuwa nimekuwa na uhusiano wa kina na chombo hiki tangu utotoni mwangu. Gitaa kwa hakika sio chombo tu cha muziki kwangu, bali ni sauti ya ndani yangu, njia ya kujieleza na marafiki wa kudumu katika safari yangu ya muziki. Kila kamba na kila sauti inabeba hisia zangu na maonyesho ya maisha yangu na kila wimbo ninaoucheza hueleza hadhiti tofauti. Kwanza nilijifunza kupiga gitaa kwa kujifunza mwenyewe, kuanzia misingi ya kukatiza na kutunga nyimbo rahisi za kawaida. Badae nilianza kushiriki katika kosi za muziki, zilizokamilisha maarifa yangu na kujifunza utata wa nadharia ya muziki, usanii wa sauti na mbinu za kucheza za kina. Siku hadi siku, gitaa imekuwa chombo changu cha kuwasiliana. Kilichonisaidia kujenga ujasiri na kuongeza ustadi wangu wa kisanaa. Na gitaa inaweza kuleta sauti nyingi tofauti kutoka kwa muziki wa kimapokeo na sauti za kitamaduni. Hadi kwa muziki wa kisasa, ambao ni kama roki, jazi, na hata muziki wa kilimo. Kwa kubadilisha mtindo wa kupigia, kasi na sauti, ninaweza kuibuka na mchanganyiko wa pekee na kuunda muziki unao wa kasi. Hisia zangu za wakati huo na hali yangu ya kiroho. Wakati mwingine, nilicheza muziki wa haraka na wa furaha. Wakati mwingine, nachagua muziki wa pole pole na wa kusikitisha. Kuakisi hisia zangu za ndani. Kupija gitaa pia kunanipa nafasi ya kushirikiana na wapiga muziki wengine. Mara nyingi ninapiga mziki pamoja na marafiki au kushiriki katika kwaya na kujenga sauti ya pamoja ya kuvutia. Naam, katika hafla za jamii, sherehe au hata kwenye ukumbi mdogo, kupiga gitaa kunatoa fursa ya kuwa na mwingiliano na watazamaji na kushirikisha upendo, nilionao, wa muziki na wengine. Muziki huleta watu pamoja na kupiga gitaa ndio njia yangu ya kuleta uhusiano huu. Mwisho kabisa naweza kusema kuwa kupuga gitaa pia ni njia bora ya kujipumzisha na kupunguza msongo wa mawazo saa zingine ama hunisaidia kuwachilia uchovu. Kucheza gitaa husaidia kuwasha fikira za kutuliza roho kila wakati ninapoguza nyuzi za kusikia sauti zenye utulivu nahisi kama shida zangu zikitoweka na kuchukuliwa na uzuru wa muziki. Kwa hiyo, gitaa naweza sema imekua kama kivutio cha kiroho kwangu, kinatonifundisha uvumilivu na upendo wa maisha. Kwa ujumla, gitaa sio tu shughuli yangu ya burudani, bali ni sehemu muhimu ya maisha yangu, inanisaidia kujieleza, kujenga uhusiano, na kupata furaha na amani ya ndani. Kwa hiyo ningependa kuendelea kuibuka na kukamilisha ujuzi wangu na kutumia muziki kuleta furaha na mwangaza kwa wengine.

Naam, moja wapo ya kazi za nyumbani ni nayo ichukia ni kupiga deki. Ni kazi ambayo sio tuna inachukua mda mrefu na nguvu nyingi, bali pia inanikumbusha mara kwa mara jinsi uchovu wa mwili na uzito wa maisha ya kila siku una weza kujithibitisha kupitia tendo hili la kila siku. Uchafu na ukaosanyika sakafuni hasa kwenye mazingira ambapo watu wenge wame tembea kukanyaga au wakati wa msimu wa mvua unaitaji uangalifu wa peke na maranyingi uchukua mdamrefu kuliko kazi nyingine za ufutaji mchana mzima wa jumamosi unaweza kutumika kwenye kazi hii na bado mara nyingi hujisikia kwa mba haijakamilika vizuri kupiga deki si kazi tu ya kimwili bali pia ni kazi ya kiakili na kihisia wakati nafagia au nakabiliwa na uchafu mbalimbali vumbi, uchafu wanywele, nje, vipande vya chakula, na hata vitu vidogo visivotarajiwa ambapo vinaweza kuwa na maana ya kihemko. Kila ninapoona uchafu ulio kusanyika na kumbuka uzeefu wa siku, shughuli za nyumbani na hata dalili za maisha yangu ya kila siku. Uchafu huo unakua kielelezo cha kihsia cha mzigo na fujo ndani ya maisha yangu na kufagia ni kujaribu kurekebisha fujo hiyo Lakini mara nyingi kuhisi kwamba kazi hiyo ni ya kudumu na isio kwisha Kwa hiyo kupiga deki mara nyingi huathiri afya yangu Hasa kama nina mfumo wa kupumua wanyeti au mzio wa vumbi vumbi ilinaloinuliwa wakati wa kufagilia, linaweza kusababisha kukohoa, kuchenga macho, au ata kushusha pumzi. Hasa ikiwa, hakuna vifaa vya kutosha, vya ulinzi kama barakoa. Kwa hiyo, kazi hii haileti tuu chovu kwa mwili wangu, bali pia inaweza kuleta hatari kiafya. Zaidi ya hayo kwa nyumba kubwa au zenye sakafu ngumu kusafisha kama zile zenye mifereji au matundu kupigadeki huwa changamoto kubwa na ya kuchosha. Naeza sema pia kupiga deki ni kazi ambayo matokeo yake haya dumu. Mara tu napomaliza na watu wanapoendelea kutembea ndani ya nyumba uchafu huanza kusanyika tena. Sai ni inakaa ni kama mbe umefanya kazi bure. Hii inajenga isia ya kukosa tumaini na kuona kazi yangu kama mzunguko usio na mwisho wajitiada ambazo hazina mwisho kamwe. Tofauti na kazi nyingine za nyumbani kama kupika ambao hutoa chakula au kupanga ambao huleta utulivu wa mazingira. Kupiga deki mara nyingi huisi kama jaribio la kufanya kitu ambacho hakiwezi kudumu kabisa. Na hivyo huathiri hamu ya kufanya kazi hiyo. Mwisho naezasema kuwa kupiga deki kunaweza kunifanya nijisikie nimetengwa na maisha ya familia au shughuli nyingine za kufraishwa. Wakati mwingine najikuta nikifanya kazi hii pekee yangu, huku wengine wakiwa na fursa ya kupumzika au kusoma, kufanya jambo lingine lenye matokeo zaidi hii inaweza kusababisha isia za kutokwa na thamani au hata uhasama ndani ya familia hasa ikiwa mzigo wa kazi za nyumbani hauja sambazwa kwa usawa kwa ujumla naeza sema kupiga deki ni kazi amboyo ni naichukia kwa sababu ya uzito wake wa kimwili na kihiamko atharizake za kiafya na isia ya kutokua na mwisho na kutengwa inayokuja nayo. Ingawa ninaifanya kwa sababu ya kuwa naitaji kuwa msafi na pia naitaji kuleta utulivu nyumbani. Bado ni moja wapo, shughuli za nyumbani ambazo, ningependa kuifanya kwa namna nyingine au kuepushwa kuifanya kabisa.

Ndio, nimewahi kusafiri kwa ndege mara kadha a na kila safari imekuwa na uzoefu tofauti na maalum. Kwa ujumla, kusafiri kwa ndege kumekuwa na njia muhimu ya kuunganisha na ulimwengu. Kufikia maeneo ya mbali kwa muda mfupi na kujiongezea uzoefu wa kimaarifa. Wakati huo huo, kila safari ya ndege ilikuwa na uzuri wake na pia na vikwazo vyake Ukinipa nafasi ya kutafakari na kujifunza mengi sana. Safari yangu ya kwanza ya ndege ilikuwa ni safari ya kuenda jijini Nairobi kutoka Mombasa. Kumbukumbu ya kwanza ya kukaa ndani ya ndege bado inabakia wazi akilini mwangu. Hisia ya kukaa katika kiti na kufunga mkanda wa usalama, sauti ya injini zinapo washwa na mwendo kukimbia kwenye uwanja wandege kabla yake kupaa. Kwa mara yangu ya kwanza, hisia kuinuka kutoka adhirini na kuona adhiri ikipungua pole pole ilikuwa ya kushangaza, ya kutamausha na pia kusisimua sana. Kuwaza jinsi teknolojia ya kisasa inavyoweza kubeba mamia ya abiria kupita mawingu na kufuka milima ilinifanya nifikiria uwezo wa kibinadamu na maendeleo ya sayansi. Bada ya hiyo nilipata fursa ya kusafiri kwa ndege hadi nchi jirani na hata bara nyingine. Kila safari ilikuwa na lengo tofauti, kutembelea jamaa, kuhudhuria mkutano wa kitaaluma au kuwa mtalii. Ndege ilikuwa njia ya haraka ya kufika na ilinipa fursa ya kufurahia huduma tofauti kwenye ndege kama vile chakula cha ndege, burudani ya skrini na vitabu na magazeti. Pia kukutana na abiria wengine kutoka nchi na tamaduni tofauti kulinipatia uzoefu wakijamii na kisana. Katika safari moja ndege nilikutana na mtu aliyekuwa akisafiri kwa lengo la kufanya kazi ya ujasusi na mazungumzo yetu yalinifundisha mengi kuhusu maisha na matarajio ya watu ingine lakini safari za ndege pia hukumbwa na changa mtu zake kwanza usafiri wa ndege unahitaji maandalizi makubwa sana na usawa wa wakati Hasa kuhusu kufika uwanjani mapema, kukagua mizigo na kupitia usalama. Mara nyingi usalama wa uwanja wa ndege unahitaji ushirikiano na uvumilivu. Na wakati mwingine safari zikiwa zimeahirishwa kwa sababu ya hali ya hewa na matengenezo ya ndege na pia sababu nyinginezo. Pia kukaa ndani ya ndege kwa muda mrefu kunaweza kusababisha uchovu. Hasa kwenye safari za masaa mengi na kuhitaji kukabiliana na usumbufu wa mwili na pia akili. Kwa hiyo katika safari zangu, nimejifunza kuwa na uzoefu mzuri, wa ndege na nahitaji uandali. Mimi hujaribu kuchagua viti vizuri, huchukua vitu muhimu kwenye mzigo wa mkono na kujianda kwa mabadiliko ya hali ya hewa au tofauti ya wakati. Pia kujifunza kuhusu maktaba ya bima ya usafiri na huduma za dharura ili nisaidia kukabiliana na hali zisizotarajiwa kabisa. Mwisho nawezasema kuwa kusafiri kwa ndege kumeongeza mtazamo wangu kuhusu ulimwengu kuona ardhi, maziwa, milima na miji kutoka juu kulinipa fahamu upana na uzuri wa dunia yetu. Safari hizo zimenifundisha uvumilivu, ustadi, wakukabiliana na hali mpya na tamani ya kuwa na uzoefu wa kimataifa ingawa kusafiri kwa ndege kunaweza kuwa na usumbufu na gharama kubwa bado ni njia nzuri ya kufungua milango na kupanua mipaka ya maarifa na uzoefu kwa hiyo ni mewahi kusafiri kwa ndege mara kadhaa na kila safari ilikuwa ni safari ya kukumbukwa zimenipa fursa ya kujifunza, kujionea na kujikumbusha dhamani ya usafiri na ufungamano wa ulimwengu.

Ndiyo, napenda sana kula nji ya nyumbani, na haswa napenda kula mkahawani, mahali pa mkahawa, si tu mahali pakutania na kupata chakula, bali pia ni eneo la kijamii, la kitamaduni, na la burudani. Kila wakati inapokenda mkawani, ninapata fursa ya kufurahia sifa za kipekee za chakula, mazingira ya kufutia na mwingiliano wa watu. Hapa ningependa kueleza kwa undani, kuhusu upendo wangu wa kula mkahawani. Kwanza kabisa, mkahawani ni mahali ambapo naweza kuonja ladha mbalimbali za vyakula. Kila mkahawa unamtindo na mradi wake wa chakula kuanzia vyakula vyakitamaduni, hadi vyakula vyakisasa, vyakimataifa. Kwa mfano, ninapenda kwenye mikahawa maalum kwa sababu ninaweza kuonja vyakula vya asili kama vile samaki wa kukaanga, samaki wa kupaka, nyama choma, mchuzi wa nazi, pilau, biriani. Pia kuna mikahawa inayotoa vyakula vya haraka, sahani za mboga au hata vya kula vya bara jingine kama vile pizza, pasta, na sushi. Naam kila siku chakula kina historia yake na sifa zake. Nakula mikahawani kunanipa fursa ya kupanua uzoefu wangu waladha. Pile nigependa kusema kuwa mazingire ya mkahawa huleta furaha na utulivu, mara nyingi mikahawani kwenye mbao, bustani au hata ukumbi wawazi inamandari nzuri na hewa safi, kukaa kwenye mkahawa kwa familia au marafiki kusikiliza mziki mwepesi na kujionea watu waopita, ufanya chakula kiwe siyo tuku shiba bali pia burudani. Pia mikahawa ya jioni inataa nzuri na angala kupendeza, ususani wakati wa jioni unapoeza kufurahia machweo na usikuwa wenye nyota. Mazingira yao ya nasaidia kupunguza msongo na kufanya chakula kiwe jambo la kufurahisha. Tatu nazasema kuwa kula mkahawani inafasi nzuri ya kujenga husiano na kujimuika. Mara nyingi ni nakuenda mkahawani pamoja na familia, marafiki au hata wafanya kazi wenzangu. Wakatu wakula tunaweza kujadili mambo kadhaa, mbalimbali, kushiriki uzoefu na hata kupanga shughuli za baadae. Na kila mkutano wa mkawani huleta kumbukumbu nzuri na kuimarisha urafiki. Pia wakati mwingine ninaweza kukutana na watu wapya mkahawani, kujifunza kutoka kwao, au hata kuanzisha usiano mpya wakibiashara au kiutumishi. Mkahawani ni kitu chajamii ambacho, kinavuta watu wanye mitazamo tofauti na kuwapa nafasi ya kuwasiliana. Na nne, huduma ya mkahawani ni sehemu muhimu ya uzoefu, wafanyikazi wa mkahawani, kama vile wapishi, watumishi na maofisa, huwa na ustadi na mkarimu wakipeke. Kila wakati ninapokwenda mkahawani, nahisi kuwa ni mgeni waheshima na huduma njema hunifanya nijisikie raha kudhaminika. Pia mkahawani mengine yanatokea kama vile burudani ya ziada, mziki wakuishi, maigizo, au hata michezo ya kuangalia, ikiongeza dhamani ya uzoefu wakula nje. Kula mkawani kunanipa fursa ya kujiungizia marifa ya takula na tamaduni, mara nyingi ninapenda kusoma menu na kujifunza kuhusu viyungo na mbinu za upishi. Pia napenda kujadili na wapishi au wenyewe mkahawa kuhusu asili ya vyakula na tamaduni zilizozunguka. Kila mkahawa una hadithi yake na kila niendapo kuna nifanya niwe karibu zaidi na tamaduni na maisha watu wainewo hilo. Kwa ujumla kula mkahawani si yo tu kushuuli ya kulisha mwili, bali ni uzoefu wa kijamii, kitamaduni, na pia napenda mtindo wa chakula, mazingira, mwingiliano wa watu, hudu nzuri, na fursa ya kujifunza. Kila safari ya kuenda mkawani inakuwa ni tukio la kumbukumbu, na ndio maana napenda kula nje, na haswa napenda kula mkahawani.

Napenda sana kucheza mchezo na hii siyo tu kwa sababu ya faida za kiafya bali pia kwa sababu ya furaha muingiliano na changamoto inayokuja nayo. Kucheza michezo kumekua ni sehemu muhimu ya maisha yangu kuanzia utotoni hadi sasa na kila mchezo unaweza kuwa na uzoefu wa kumbukumbu. Kwa njia nyingi kucheza michezo kunanipa nafasi ya kujieleza kujifunza na kuungana na wengine kwanza kucheza mchezo kunanipa furaha ya moja kwa moja hisia ya kukimbia kwenye uwanja wa soka kushika mpira wa kikapu au hata kugonga tenisi inaweza kusababisha msisimko na shauku mkubwa Hasa wakati wa mechi au mashindano juhudi za kuwa na ushirikiano na timu kukabiliana na wapinzani na kufikia malengo huleta furaha isioelezeka. Hatta kama siyo mchezo rasmi kucheza na marafiki kwenye uwanja na au chumbani mwangu kunanikumbusha raha ya utotoni na kunifanya nisahau shida za kila siku. Pia kucheza michezo ni chanzo kubwa cha afya njema michezo inasaidia kuimarisha misuli kuboresha mwendo wa mwili na kudumisha uzito sahihi Baada ya kucheza nahisi nishati na furaha na hata akili inakua wazi na makini zaidi. Mara nyingi nahisi mzigo wa maisha na kila siku umepungua baada ya kucheza na hii inanisaidia kukabiliana na msongo wa mawazo na wasiwasi Kwa hivyo kucheza michezo siyo tu kwa burudani bali ni pia njia ya kutunza afya yangu ya kimwili na ya kiakili Tatu kucheza mchezo kunanipa fursa ya kujenga uhusiano na kujifunza kutoka kwa wengine katika mchezo ya timu kama soka mpira wa wavu au hata riadha ninaweza kushirikiana na wachezaji wengine kujifunza mikakati na kujenga uaminifu hata kwenye michezo ya kibinafsi kama tenisi au kuogelea ninaweza kufanya mazoezi na wenzangu na kuboresha ujuzi wangu pamoja na kucheza michezo pia kunanifundisha maadili muhimu kama uvumilivu ushirikiano na hata kushindwa kwa heshima, ya nne nawezakusema kuwa kucheza michezo kunanipa changamoto ya kujikamilisha kila mchezo unawezakuwa na viwango tofauti na mahitaji tofauti. Kwa mfano kucheza soka kunahitaji uwezo wa kukimbia kwa muda mrefu na ushirikiano wakati wa kucheza mpira wa kikapu kunahitaji usahihi na mwendo wa haraka kujitahidi kuboresha ujuzi katika kila mchezo kujifunza mbinu mpya na kukabiliana na wapinzani wenye ujuzi kunanifanya niwe na hamu ya kuendelea kujitolea na kujifunza Mwisho kucheza michezo kunanipa fursa ya kujiona na kupumzika kutoka katika shughuli za kila siku Mara nyingi wakati ya kucheza nahisi nimekwenda kwenye ulimwengu mwingine na nimeweza kujikita kabisa katika ulingo wa mchezo Hii inanisaidia kufanya fikra zangu zipate mapumziko na kurudi kwenye kazi au masomo kwa nishati mpya na mtazamo mzuri Kwa ujumla nawezakusema kuwa kucheza michezo ni sehemu muhimu ya maisha yangu kunanipa furaha afya uhusiano changamoto hata kama siyo mtaalamu wa mchezo bado napenda kucheza kwa bidii na shauku na kuifanya michezo iwe sahemu ya utaratibu wangu wa kila siku Kila mchezo ni nafasi ya kujifunza kujionea na kujenga uhusiano na hii ndiyo sababu ninayopenda sana kucheza michezo.

Naam, napende sana tishati kama kifaa muhimu cha mavazi katika sanduku langu. Kwa kweli, tishati siyo mavazi ya kujitia, bali ni alama ya mitindo, starehe na usawa katika maisha kila siku. Kila tishati inaweza kuwa na uhusiano wa pekee na mazingira na inanipa fursa ya kujieleza kwa namna tofauti tofauti. Ninaweza kuchagua tishati kwa kulingana na hali ya hewa, mahali ninakokuenda na hata hisia zangu za siku hiyo. Naam, kwanza kabisa, tishati ni yenye kuvutia kwa sababu ya aina zake nyingi za mtindo na muundo, kuna tishati za kirafiki na za kila siku, tishati za kimchezo, tishati za gala na tishati zenye maandishi au mchoro ya kipekee. Na kila mmoja, anaweza kutumia maktatha maalum. Kwa mfano, ninapotoka kwenye hafla ya kirafiki au kupumzika nyumbani, ninaweza kuchagua tishati laini na lenye urefu mfupi ambao inanipa hisia ya huru na faraja. Wakati mwingine ninapotaka kuenda kwenye hafla rasmi, ninaweza kuchagua tishati yenye muundo mzuri na rangi kali, kujenga sura ya kifahari na ya kisasa. Pia, tishati ni ni nguo rahisi ya kutumia kwa mavazi mengine kama vile suti nzima au kanzu, mara nyingi uhitaji utunzaji, wa ziada na usafi, lakini tishati kwa upande mwingine ni rahisi kusafisha, kukausha na kupanga. Ninaweza kuwa na tishati nyingi za aina tofauti tofauti kwenye sanduku langu na kuzibadilisha kila siku bila juhudi kubwa. Pia tishati zinaweza kuunganishwa kwa urahisi na vifaa vingine vya mavazi kama vile suruali, sketi au hata bila uzi na kutengeneza mtindo mbalimbali. Tishati inaweza kuwa njia ya kujieleza na kutoa ujumbe, mara nyingi ninapenda kuchagua tishati zenye maneno au taswira zinazovutia, kama vile maneno ya kutia moyo, michoro ya kisanii au alama za kitamaduni. Hizi zinaweza kusema mengi kuhusu msimamo wangu, vipaji vyangu, au hata kukuza mambo ambayo ninayathamini. Kwa mfano, tishati yenye mchoro wa asili inaweza kuonyesha upendo wangu kwa mazingira, ni tishati yenye maneno wa kihistoria inaweza kuonyesha hamu yangu ya kujifunza. Na tishati pia inaweza kutumika kama kifaa cha kujumuika na kujenga uhusiano. Kwa sababu mara nyingi, ninapokutana na marafiki wanaovaa tishati za aina moja nahisi uhusiano wetu unaimarika vyema. Kwa mfano, tishati za timu za michezo, tishati za shirika au tishati za tukio maalum, zinaweza kuleta watu pamoja na kujenga hisia ya pamoja. Pia mara nyingi zinapokutana na mtu mwenye tishati anayovutia, inaweza kuanzisha mazungumzo na kujenga urafiki mpya. Mwisho naweza zungumzia kwamba tishati inanipa uhuru wa kuwa na mtindo wa kibinafsi, ninaweza kuichagua kulingana na hisia zangu, hali ya hewa, au hata mahali ninapokuenda. Wakati mwingine ninapenda kuchagua tishati za rangi kali na muundo mkali na wakati mwingine napenda tishati za rangi nyepesi na muundo wa kirafiki. Na tishati zinanipa nafasi ya kuwa na mtindo usiojulikana na kuonyesha ubinafsi wangu kwa njia rahisi na ya kuvutia. Kwa hiyo kwa ujumla, nawezasema kuwa napenda tishati kwa sababu ya aina zake nyingi, urahisi wake, uwezo wa kujieleza na fursa ya kujumuika. Tishati siyo tu kifaa cha mavazi, bali ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku na njia ya kuonyesha ubinafsi wangu. Kila tishati inaweza kuwa na hadithi yake na kwa hiyo ninaendelea kuchunguza na kufurahia aina mbalimbali za tishati katika maisha yangu ya kila siku.

Jinsi ninavyotumia muda na familia yangu. Kwanza kabisa, najitahidi kuhakikisha kwamba nina wakati wa kutosha na familia yangu kila siku. Hata kama ni kwa vipindi vidogo vidogo, hii ni kwa sababu najiamini kwamba familia ni msingi muhimu wa maisha yangu, na ndio chanzo cha nguvu, mapenzi na utulivu. Mara nyingi kula chakula cha jioni pamoja ni wakati muhimu wa siku yetu, ambapo kila mtu anashiriki hadithi za siku yake, shughuli zake na changamoto zake. Katika wakati huo, tunasaidia kupunguza mzigo wa mawazo, kutoa ushauri na kuhamasishana kiroho. Na huo ni wakati ambao unanifanya Unaifanya familia yetu iwe na mazingira ya ushirikiano na upendo. Kwenye mapumziko ya jumapili, huwa ni wakati maalumu wa familia pia. Mara nyingi tunapanga shughuli za pamoja, kama vile kutembea bustani, kufanya michezo ya nje, kutazama filamu pamoja, au hata kujenga, au kutengeneza vitu kwa ufundi. Shughuli hizi hazileti tu furaha na ukaribu, bali pia zinafanya kila mtu ajisikie sehemu muhimu ya jumuia ndogo. Kwa mfano, wakati mungine tunapanda mboga au matunda pamoja bustani, na hii inatufundisha umuhimu wa kujitunza na kushirikiana katika kazi za nyumbani. Pia naweza sema huwa ninafurahia kuwasaidia watoto wangu katika kazi zao za shule na masomo. Mara nyingi baada ya chakula cha jioni tunakaa pamoja chumbani kwa masomo, kujadili maswala ya kitaaluma, kusoma vitabu au hata kuwasilisha mada za kihistoria au kisayansi. Huu ni wakati ambao ninaweza kujua zaidi kuhusu uwezo wao, mahitaji yao na hamu zao na kwa namna ile ile nawafundisha maadili ya kujituma, uvumilivu na ushirikiano. Pia ninawahimiza watoto wangu kushiriki katika shughuli za ziada kama vile michezo, sanaa au muziki na kusaidia kujenga ushirikiano huo. Lengine ninapenda kufanya safari fupi pamoja na familia haswa wakati wa likizo. Hizi safari zinaweza kuwa ziara ya kina familia kwenye kivutio vya watalii, kumtembelea jamaa aliye mbali, au hata kukaa hotelini kwa siku chache. Katika safari hizo, tunapata nafasi ya kuona maeneo mapya, kujifunza tamaduni tofauti tofauti na kujenga kumbukumbu za kudumu kila safari. Inaleta mabadiliko katika maisha yetu ya kila siku na inatuweka karibu zaidi kama familia. Pia naweza ongezea kusema ninafurahia kushiriki katika maamuzi makubwa ya familia, kama vile mipango ya kifedha, ununuzi wa mali, au hata mpango wa kijamii. Ninaamini kwamba ushiriki wa kila mwana familia katika maamuzi haya, hukuza uwazi na haki. Mara nyingi tunafanya mikutano ya familia, kujadili mambo muhimu, na kila mtu ana nafasi ya kutoa maoni yake. Hii inasaidia kujenga hisia ya kujali na kujitegemea kwa kila mwanafamilia. Kwa ujumla, matumizi yangu ya muda wa familia yanahusu kujenga mazingira ya upendo, ushirikiano na maendeleo. Na ninafurahia kila wakati ninapowaona na najitahidi kufanya kila siku niwe na maana na furaha. Na familia yangu ni hazina yangu na kutumia muda nao ni baraka ambayo sihitaji kubadilisha na chochote kile.

Ningependa kuenda Dubai kama sehemu ya likizo yangu ya ndoto. Dubai inawakilisha mwamba wa kisiasa wa maisha, ujenzifu wa kustaajabisha na mchanganyiko wa kitamaduni wa kiarabu na ulimwengu wote. Ningependa kukaa katika hoteli ya nasa kwenye mfereji wa bandari ya asili ya Dubai na kutazama usanifu wa kiwango cha juu, jumba la kuzunguka mzunguko wa Dubai frame. Usiku ningetamani kutazama mwanga wa jiji kutoka kwenye jukwaa la juu kabisa la dunia au kwenye meli kitamaduni inayopita mferejini. Dubai ni mahali ambapo ningeweza kufurahia uhodari wa kisasa na utamaduni wa kiarabu kwa wakati mmoja. Nimechagua mchanganyika wa jiji na la kisasa na jangwa la kiarabu. Asubuhi ningependa kutembea kwenye mataa ya mitaa ya kisasa, kufurahia maduka ya anasa na mikahawa ya kitamaduni. Mchana ningeenda kwenye jangwa la Dubai, kwa safari ya magurudumu, ya jangwani, kupanda ngamia au kukaa katika kambi ya jangwa yenye starehe ili kushudia machweo ya kupendeza. Mchanganyiko huu unanipa fursa ya kufurahia ustaarabu wa jiji na utulivu wa jangwa kwa wakati mmoja. Kwenye likizo yangu ya ndoto Dubai, ningejikita katika shughuli zinazochangisha utamaduni na burudani za kisasa. Ningeshiriki katika ziara ya Burji Khalifa na kupanda hadi kwenye jukwaa la kuangazia kuelekea mbinguni. Kufurahia mtazamo wa jiji lote kutoka juu. Pia, ningeenda kwenye soko la kitamaduni kununua dhahabu na viungo vya kiarabu, usiku ningekula chakula cha kiarabu, cha kitamaduni kwenye mkahawa wa jangwani kukiwa na meza kwenye mto wa mchanga na kuona sahani kama shawarma, humusi na mandazi ya kiarabu. Lingine ni kuwa ningependa kusafiri na familia yangu ya karibu na marafiki wa changa wawili wa karibu. Kusafiri na familia kunanipa furaha ya kusherehekea uzoefu na wapenzi wangu na kuwa na marafiki kunavuta mambo ya kusimamia na mazungumzo ya kina. Kwa familia ningepanga shughuli za kujifunza kama kutembelea jumba la Emireti, kujifunza historia ya Dubai na kufurahia burudani za maji kwenye water park. Kwa marafiki, tungeshiriki katika sherehe za siku kwenye klabu za usiku, za Dubai, kutembelea Dubai Mall na kufanya meditation ya pamoja ili kuimarisha uhusiano. Ningetamani likizo iliyojumlisha upumziko na utembezi kwa usawa. Kwa mfano nigechukua siku mbili au tatu za kwanza kwa upumziki kamili, kulala hadi mchana, kujitia kwenye dwimbi la kuogelea la hoteli ya anasa na kusoma vitabu chini ya jua. Baada ya hapo ningeanza shughuli za utembezi kama kutembea kwenye jangwa la Dubai kutazama machweo kwenye jangwa na kufanya ziara ya kiroho kwenye misikiti mikuu ya Dubai siku za mwisho ningerejea kupumzika kwa pole pole kufanya masomo ya kitamaduni kama kujifunza kucheza ngoma ya kiarabu au kupika vyakula vya kiarabu kabla ya kuandaa kurudi nyumbani kwa roho iliyopumzika na nishati mpya.